Mara nyingi kwanza, ninajua ajenda ambazo tutaenda kuzungumza kwenye mkutano. Pili ninajua mkutano, naenda kukutana na watu wa aina gani na ni kibindi gani. Tatu, unajua lengo kuu la mkutano. Mambo hayo, inanifanya mimi nikienda kwenye mkutano, nifanye vizuri bila shida yeyoyote.

Zana za digitinazo zitumia kila siku ni kama, simu, hua na penda kuzitumia sana. Kwa sababu zinanisaidia mimi katika maswala yangu ya biashara na kazizangu nyingine mbali mbali ambazo kwa kutumia dhana hizo zinanifanya mimi niweze kufanikiwa sana.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kwanza awe na bidii na apende kufanya kazi sana. Tatu, awe mtu anaye mtegemea Mungu katika kila jambo. Kwa sababu kwa kumtegemea mungu ndiko mafanikio na neema nyingi zinapatikana. Nne, asiwe mtu mbinafsi katika mambo yake. Awe mtu mwenye upendo kwa watu wengine.

Chumba changu cha kulala ni kikubwa lakini sio sana. Kina rangi nyeupe ukutani. Chanda changu kina ni furaisha sana kwa sababu ni kikubwa na kimenda hewani. Na kutoka dirishani huwa naona majirani zangu walionizunguka. Kitu nacho kipenda hasa ni hali ya hewa na utulivu wa chumbani kwa.

Ni umakini katika jambo.

Ni namba baada ya namba tisa na inaonyesha ni mkusanyiko wa vitu kumi.

Jiko ni sehemu ambapo mapishi au chakula huwa kinapikiwa na kinaandaliwa kwa ajili ya po.

Bahati njema ni jambo ambalo unalipata bila kutegemea na pia ni jambo nzuri ambalo linatokea wakati.

Juni ni mwezi wa sita na ni mwezi ambao unakuwepo baada ya mwezi wa tano na kabla ya mwezi wa saba.

Skrini ni eneo ambapo linatumika katika kwa ajili ya kuonyeshea vitu fulani. Asa vya kiteknolojia kwa mfano, TV ina skrini, simu ya mkononi ua ina skrini, inaonyesha vitu fulani.

Kinywa ni sehemu ambapo chakula, kinywaji, maneno, hutokea.

Hifadhi ni eneo ambapo, kitu fulani kinakaa au watu fulani, wamepewa muda wakukaa. Whether ni wanyama wanakaa kwenye hifadhi ya wanyama, hifadhi pia ni eneo ambapo binadamu anaweza kupewa kwa ajili ya kukaa kwa muda fulani.

Mama ni mtu alie mzaa mtoto. Na pia mama ni mtu alie mzaa mtoto.

Saa ngapi maana yake ni mda wa sasa ni wa saa ngapi diyo maana ya saa ngapi. Au maana yake una idadi za saa ngapi.

Kabisa maana yake ni kitu ambacho au ni neno linaonyeshea msisitizo. Yani kufanya kitu hadi kiishe kabisa au kimalizike. Au kufanya kitu kwa umakini zaidi.

Baiskeli ni nyenzo ya usafiri inayotumika sana hata nchi za ki Afrika.

Uongozi maana yake ni neno ambalo linatumika kwa ajili ya nafasi za kiutawala mtu ambae ndiyo kichwa au mtu ambaye anasikika au wanaongoza watu fulani.

Ankra maana yake ni pesa au risiti ya pesa tasili.

Rasilimali watu maana yake ni watu kwa ajili ya kufanya kitu fulani. Au watu ambao wanatumika kwa ajili ya kuingiza kipato fulani.

Rahisi maanake ni kitu chepesi kufanyika. Au hakitu miinguvu sana wakati kina pofanyika.

Maana yake binya sehemu fulani. Au gusa sehemu fulani ili kiwezi kutokea kitu fulani au jambo fulani.

Maana yake ni babu mzaa baba. Ni babu ambaye. Babu mana yake ni baba. Ni baba wa baba yangu mzazi. Ndio maana ya babu. Au ni baba. Ni baba wa kiume. Aidha wa mama mzazi au wa baba mzazi.

Ni neno la kuomba wakati unapofanya kitu kisicho sahihi au kosa fulani ni neno la kujinyenyekeza au kujishusha baada ya kufanya jambo fulani.

Ni ufanyaji wa kitu fulani au ni kitendo cha kufanya shughuli fulani au kazi fulani.

Mkate ni chakula kinachutumika hasa wakati wa asubuhi na pia kinatumika kimetengenezwa kwa kutumia ngano.

Mkahawa ni mti ambao unatumika kuzalisha kahawa.

Mpya, mana yake ni kitu, ndiyo kwanza kinaanza kutumika kwa mara ya kwanza, ni kitu ambacho bado hakijawai kufunguliwa, bado hakijawai kutumika.

Shati maana yake ni nguo au ni vazi linalotumika kwa ajili ya kuvaa. Maeneo ya tumboni na kifuani juu kwa ajili ya kumsitiri mtu.

Kaba mana yake ni tarakimu ya saba. Ni tarakimu inayotokea baada ya namba sita na kabla ya namba nane.

Baba maana yake ni mzazi wa kiume.

Ndiyo ni neno la kusema sahihi au sawa au kukubali?

Mume mana yake ni kijana wa kiume, mwenye jinsia ya kiume, ambaye anamiliki binti wa kike kihalali ambao wamefunga ndoa.

Nane ni namba ya tarakimu ya nane ambayo hutokea baada ya namba saba na kabla ya namba tisa.

Teknolojia maana yake ni maendeleo ya kisayansi juu ya mambo fulani au jambo fulani.

Usimamizi ni uwezo wa kuwa makini juu ya jambo fulani na kuweza kuliongoza na kulitawala.

Tisa ni tarakimu ya tisa na pia ni tarakimu ambayo inatokea kabla ya namba baada ya namba nane na kabla ya namba kumi.

Haraka maana yake ni kufanya kitu kwa upesi bila kuchelewesha.

Ni kitendo cha kueka kitu sehemu fulani. Au cha kunasisha kitu katika ukuta au sehemu fulani ilikiweze kuonekana au kukaa hapo kwa muda mrefu.

Binamu ni mtoto wa shangazi yangu au mjomba yangu.

Dirisha ni sehemu katika nyumba ambapo hutumika kwaajiliya kupitishia hewa. Safi.

Duka ni jengo ambalo lina bidhaa tofauti tofauti zinauzwa kwa bei fulani ili mtu aweze kupata faida.

Futa ni kitendo cha kupoteza kumbukumbu juu ya jambo fulani lililoandikuwa.

Gari ni kifaa au nyenzu ya kusafiria kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mara nyingi hutumia mafuta na huwa naeka mafuta mara nyingi.

Polepole ni mwendo wa kupunguza na kutokufanya vitu kwa haraka.